Kinywaji baridi ninacho kipenda ni kinywaji cha juisi, juisi ya maembe kwa sababu juisi ya maembe ikiwa imewekwa kwenye barafu alafu ikawa baridi huwa inaladha mzuri na huwa nitamu sana. Kwa hivyo naipenda sana na pia inamanufaa mengi katika mwili.